Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio. Nilifanya hivo pale nilipotoka kuhudhuria tukio maalum kama tamasha, mkutano, au shughuli ya kijamii yenye umuhimu kwangu. Kununuwa tikiti mapema hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuepuka usumbufu wadakika za mwisho. Kabla ya kununua tikiti, mimi huakikisha ninaelewa vizuri maelezo ya tukio kama tarehe, muda na mahali litakapo fanyika. Pia huwa makini kuchukua njia salama ya malipo ili kwepuka matatizo yoyote. Kwa ujumla, kununua tikiti hunipa hamasa na kunifanya nijisikie tayari kushiriki tukio kwa furaha na utulivu wa akili.

Ili kujibu hili swali kwa uwazi, wacha nikaseme kwamba, ndiyo, mimi hutoa sadaka au michango kulingana na uwezo wangu. Mimi huona kutoa kama nitendo la kushiriki na kuwasaidia wengine, hasa wale wanao hitaji msaada katika jamii. Kutoa hunipa furaha ya ndani na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho hata kama mchango wenyewe ni mdogo. Mimi hutoa sadaka au michango kwa hiyari nina maanisha bila kulazimishwa na mtu yeyote. Iwe ni kupitia taasisi za kidini, shughuli za kijamii, au kusaidia mtu binafsi inapowezekana. Mimi huamini kwamba kutoa si tuu kuhusu mali, bali pia ni kuhusu nia njema na moyo wakujali. Kwa kumalizia, kutoa hunijenga kimaadili na hunisaidia kudumisha mshikamano na utu katika jamii.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa kati. Si kikubwa sana wala kidogo kupita kiasi. Kina nafasi ya kutosha ya kitanda, kabati na sehemu ndogo ya kutembea bila msongamano wowote. Mpangilio wake hunifanya nijisikie huru na nikiwa na nafasi ya kupumzika vizuri sana. Kuta za chumba changu zinarangi tulivu hasa ile nyeupe au krimu hafifu. Rangi hizi hunipa utulivu wa akili na kufanya chumba kionekane safi na chenye mwanga wa kutosha. Rangi hizi hunisaidia kupumzika kwa urahisi na kupata usingizi mzuri wa kutosha. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala ni rahisi nadhifu na kimepangwa kwa namna inayo nipa faraja na amani ninapo pumzika wakati wowote.

Ndiyo, naiona nafsi yangu kama mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu hujitokeza hasa katika namna ninavyotatua changamoto, kupanga kazi na kuwasilisha mawazo kwa njia rahisi na yenye mvuto. Ninapukutana na tatizo, mimi sana hupenda kufikiria njia mbadala, badala ya kushikilia suruhisho moja tu. Pia, mimi hupenda kujaribu mawazo mapya, kujifunza mbinu tofauti na kuboresha kile kilichopo tayari. Ubunifu hunisaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi, kujieleza vizuri na kuleta mabadiliko chanya katika kazi na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Napenda samaki kwa sababu ni chakula chenye lishe bora na chepeshi kumengenya na pia kina ladha nzuri kinapoandaliwa vizuri. Samaki hunipa protini muhimu na hunisaidia sana kudumisha afya ya mwili, hasa moyo na nguvu za mwili. Pia napenda samaki kwa sababu samaki wanaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama vile kukaangwa, kuchemushwa au kupikwa kwa mchuzi. Kukula samaki hunifanya nijisikie nimeridhika bila kushiba kupita kiasi. Kwa ujumla, samaki ni miongoni mwa vyakula ninavo vifraia sana na ninavyo vichagua mara kwa mara kwa sababu ya ladha yake na manufaa ya kiafya kwa mwili wangu.